Wakati umeme unapokatika, mimi hutumia mimi hutumia taa za nguvu za jua kwa nj kwa lugha ya kimombo huitwa sola, taa za sola. Taa za nguvu za umeme hunisaidia sana taa taa zi wakati stima inapokatika.